Napenda kukimbia hasa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ikotulivu. Kukimbia hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza stamina, na pia kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati ninakimbia napata muda wa kuwa pekee yangu na kufikiria kwa utulivu kuhusu mambo mbalimbali ya maisha. Pia napenda jinsi kukimbia kunavyonipa, hisia ya kujitimiza baada ya kumaliza. Jambo linalo ni hamasisha kuendelea kufanya mazoezi mara kwa mara.

Napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi ya gazeti la karatasi. Kwa mtandao, ninaweza kupata habari mpya kwa haraka, kuona vyanzo tofauti, na kuchagua aina ya habari ninayopenda. Pia ni rahisi kushiriki habari au kuzingatia maoni ya wengine mtandaoni. Hata hivyo, kwa baadhi ya makala ya kina, bado napenda kusoma gazeti la karatasi mara kwa mara, ili kupata tafsiri tofauti na hisia ya kusoma bila kuingiliwa na matangazo au arifa.